Ninaweka malengo ya kila mwezi kwa kuangalia majukumu yangu kazini, kisha naweka malengo machache ya liyo wazi ya nayo pimika na yenye mutu hamwezi, huyaandika chini, huyapitia kila wiki kufuatilia maendeleo na mwisho wa mwezi ujitathmini ili kumboleesha mwezi unaofuata.

Wakati umeme unapokatika, napenda kutumia muda huo kwa kufanya mambo ya sio na umeme kama kusoma, kupanga kazi zangu, au kuandika mawazo mapya. Pia ni fursa ya kupumzika kidogo, kuzingatia marengwa yangu, naikiwa ni lazima hutumia simu au pawa bank hadi umeme hurudi.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano kama kupiga simu na kutuma ujumbe. Pia, huitumia kupata taarifa mtandaoni, kusoma na kujifunza mambo mapya. Wakati mwingine, huitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki au kuangalia video kwenye mtandao.

Naanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa kwanza na mahitaji yake, kwanza na shughulikia kile kinachohitajika kufanikisha mradi, kisha nauda mpango wa hatua kwa hatua, nikiweka muda wa kila hatua, baada ya hapo naanza kutekeleza kazi kidogo kidogo ni kifuatilia maendeleo kila siku ili kuhakikisha mradi unakwenda vizuri.

Kupunguza matumizi ya plastiki napendelea kubeba begi za kitaba ni napo, enda dukani badala ya begi za plastiki, pia napenda kutumia chupa za maji zinazoweza kutumika tena, ili kuepuka bidhaa za plastiki za kutumia mara moja na kupunguza takataka kwa kuchagua bidhaa zinazoweza kuchakatwa au zinazopatikana bila plastiki.

Zawadi nzuri niliyowai kupokea ni baiskeli, nilifurai sana kwa sababu ilinisaidia kusafiri kwa urahaisi, kwenda sahemu walibu, mbali mbali shida na pia kupumzika na kuflaia wakati wanja, pia nilitumia baiskeli kwa burudani na mazoezi, ikanisaidia kuwa na afya nzuri, kwa kweli ilikuwa zawadi ya maana sana kwangu na siku zote na shirikia na furaha, hiyo na marafiki.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ni rahisi na tulivu. Sihitaji kusafiri kila siku hivyo na akoa muda na nguvu pia hunipa uhuru wa kupanga kazi zangu kwa urahisi na kufanya mambo kwa utulivu bila kelele nyingi. Hii inanisaidia kuzingatia vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi.

Napenda chai kuliko kahawa. Asubuhi, napenda kunywa kikombe cha chai ili kunisaidia kuamka na kuwa na nguvu kidogo. Pia, wakati wa kupumzika au kucheka na marafiki. Kikombe cha chai, hunipa utulivu na furaha. Chai ni rahisi, tamu, kidogo na hufanya siku yangu kuwa nzuri zaidi.